Uzoefu wa kufanya kazi chini ya muda maalum umenifundisha zaidi kwa sababu ulinijenga katika usimamizi wa muda, uajibikaji na kutoa matokeo bora kwa wakati. Pia ushirikina wa timu tofauti umenifundisha umuhimu wa mawasiriano.

Ndiyo, nafuata matukio ya kimataifa kupitia vyombo vya habari kama televisheni, mitandao ya kijamii na tovuti za habari ili kuwa na taarifa za hivi pune na kuelewa mambo yanayoendelea duniani.

Siku za mvua napenda kukaa ndani na kufanya kazi au kusoma napenda mvua kwa sababu hunituliza na hunipa amani mvua huwa hubadilisha mipango yangu kidogo lakini ninahisi furaha na utulivu ninaposikia sauti yake.